Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ninapenda, ninapenda kucheza michezo ya video, ya michezo ya video, michezo ya video, mara kwa mara tunacheza na marafiki ili kupoteza mda au wakati mwingine katika ila hali ya kujifurahisha na marafiki au saa zingine unaeza jifurahisha na familia pia.

Nguo ambazo anapenda kuvaa ni nguo ambazo. Zinakaa kama nguo za kiofisi, yaani nguo ambazo zina heshima, nguo ambazo uneza ingia nazo darasani, nguo ambazo unaeza enda nazo kazi, yaani tuuziwe mavazi ambayo yana ambatana na heshima vile hivyo.

Hapa nilipo kwa sasa natumia wifi kwa kuwa ina uwezo mkubwa wa kuingia katika mtandao bila kusumbuka sana. Hivyo basi inakuwa ni rahisi kufanya mambo kwa haraka. Yaani kama vile unataka kutafta kitu kwenye internet inakuwa ni rahisi.

Mahali pazuri ambapo niliwai kusafiri basi tuseme ni mjini Nairobi nilipokuwa pale niliona kuwa kulikuwa ni pazuri sana hivyo kuna majumba ambayo yanapendeza. Na vile vile pia Nairobi tu kwa jumla kwa kuwa ni eneo kubwa pia ni eneo ambalo linafuraisha vile vile kuburudisha ni eneo ambalo lina burudani sana kwa hiyo male ambapo niliwai kufuraia kusafiri na kufika pale ni Nairobi.

Mahali ambapo napenda kuwa ni mahali ambapo tuseme kama pale kuna starehe. Basi kuwe ni pahali ambapo pia kumetulia, mahali ambapo hakuna kelele kwa wingi, mahali ambapo unaweza ukaketi, ukafanya mambo yako ya kibinafsi, pale ukakaa na kufikiria bila mtu kusumbua mawazo yako.

Kwa jumla naeza nikasema kuwa shule ilikuwa nzuri kwa kuwa ulikuwa unatengeneza marafiki na hata sasa hivi unaweza ukakaa ukaongea na wale marafiki ambao uliweza kuongea nao pale shuleni mkatengeneza urafiki kwa kuwa mlikuwa mme pale unajifunza kukaa na watu na hivi ni vizuri.

Ninatumia usafiri wa pikipiki kwa kuwa ni haraka kufika unapokwenda na pia mara mingi unapopanda pikipiki unapata kuwa hauwezi kuzuiliwa wakati kuna msongamana wa magari pale njiani au pale barabarani. Hivyo basi pikipiki inakuwa ni rahisi kuweza kupita.

Katika siku yangu ya kuzaliwa na hakikisha na sherekea sana mzazi. Na pia na jisherekea mwenyewe, kwa, kuandaa vinywaji, na, pengine naweza nikawaita marafiki zangu waweze kuja mahali ambapo nipo ili tukaweze kufurahia kwa pamoja, tukaweza kula na. Kunywa kwa ajili ya siku yangu ya kuzaliwa.

Mnyama ambae ningependa kufuga ni mbwa, mbwa fulani ambae anaweza anaweza akakua na akeweze kua mkubwa sana, ili akaweze kusaidia pale nyumbani. Anatabia mara mingi ya kuweza kuwalinda watoto wadogo au pia kukulinda wewe kwa jumla maanake. Mbwa ni mnyama ambaye anakua rafiki, wa karibu sana na binadamu. Mwanzo tu mnapoweza kupata kuzoeana na kuelewana na lile mbwa. Hivyo, ningeweza kufanya kitu chochote. Ili kuweza kumpata mbwa ambaye, ataweza kunilinda na kuelewana nami, itakwa ni jambo la busara sana.

Vitabu ambavyo napenda kusoma ni vitabu ambavyo vimeandikwa na waandishi ambao ni waandishi ambao wanalenga kuweza kurekebisha jamii. Kama vile mwandishi mmoja anayejulikana kama ken walibora napenda kusoma sana vitabu ambavyo vinalenga fasihi na jamii.

Na hivi utaratibu wangu na ninaweza kubungia chai kwa wingi. Kwa manake mimi napenda chai hivyo. Chai naanda asubuhi, na pia naanda chai jioni. Napenda kuandaa chai ambayo imeweza kuwekwa maziwa. Na ninapenda kuandaa chai nikiwa pale chumbani. Na ninavyohisi baada ya kuchukua chai, huwa ninahisi vizuri sana.

Mazoezi ya mwili, na hakikisha naweza kufanya mara mbili. Kwa wiki manake. Mtu ambaye anafanya mazoezi ni mtu ambaye, ana nguvu ya kiakili. Na nguvu ya kimwili pia. Hivyo ni, vizuri mtu kukaa akifanya mazoezi. Mara kwa mara.